Siamini kuwa mtu ana vutia kwa mavazi peke au kwa maneno mingi. Bali namna unavyowachukulia watu ndiyo inayo wavutia zaidi. Jambo la kwanza nilalofanya ni kuwa na mtazamo chanya. Siku zote ninajitahidi kuwa na mtu ambaye akileta salamu analeta nishati ya furaha ofisini. Watu wanavutiwa na wale wanaoweza kuona sulihisho baada ya kulalamika kuhusu matatizo. Mbinu yangu kuu ya kuvutia wenzangu inategemea mambo mawili ya kwanza kusikiliza kwa makini. Ya pili kutoa msaada bila kuulizwa na ya tatu pia ni uadilifu siri yangu kubwa ya kuvutia ni kuwa halisi. Sijaribu kwa mtu mwingine ili nionekane wa kisasa au mwerevu zaidi, mimi hukubali mapungufu yangu na niko tayari kujifunza kutoka kwa wengine unapokuwa mkweli kwa nafsi yako. Watu anahisi salama wakiwa karibu nawe. Hiyo ndiyo sumaku ya kweli inayovutia wenzako na kuimarisha ushirikiano.